Aha manze hiyo ni swali ingine ngumu lakini ita depend mimi wakati nahitaji nguvu nahitaji kufanya kazi nzito mimi hula ugali. Ndio nisiweze kuhisi njaa mapema. Lakini wakati nahitaji chakula ambacho kiko nyepesi kidogo. Ama wakati wa sherehe mimi hula wali nikichanganya na vitu kama ndengu maharagwe au vitu vingine.

Mimi hufanya vitu kadhaa ili kujitunza, kwanza mimi hupiga tizi zii lazima niende nikapige tizi kwa jimu. Kutembea pia mtaani inakuanga kama tizi kwangu. Mimi ula chakula safi. Ingawa mimi ni mpenzi wa ugali mimi husindikiza na matunda na maji nyingi. Pia mimi hufanya 'digital detox' yaani uweka simu kando, ili niweze kukaa bila simu.

Ndiyo hapo umegonga ndipo unajua zile hadithi za ajabu ama za kutishia kidogo ama kustaajabisha ndiyo zenyewe zile story au hadithi ambazo mzee akikupea unahisi baridi kwa mgongo hata kama kuna jua hizi hadithi huwa zinachangamusha ubongo yani zinakufanya ufikirie inje ya box na pia inakupatia ile filing ya adrenaline rush.

Zawadi ambayo nimewai pokea ni ya saa, nilizawadiwa na mshikaji wangu wa dhati, ambaye nampenda sana. Alinzawadi wakati wa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku hiyo nilihisi, vizuri, na naithamini sana hiyo zawadi, kwa sababu inatoka kwa mtu ambaye namuamini na ninampenda sana.

Popcorn ni mchongo mbaya. Hio ndiyo snacks ya ukweli ukiwa unataka kupiga chill ama uko katikati ya movie kali. Unajua ile vibe ya kuketi pale kwa kochi umefungua movie box alafu unashika bakuli kubwa ya popcorn. Hapo unajihisi ni kama uko kwa cinema yako binafsi.

Wakati mzuri zaidi kwangu kupiga mchongo ni kuanzia saa tano usiku hadi saa tisa hivi. Kunakuwaga na amani na utulivu. Hiyo time mtaa imetulia. Hakuna kelele za matatu. Akili inafunguka kwa vile kuna baridi poa yenye inasaidia ubongo kutulia.

Kujenga mausiano mazuri na wafanyikazi wenzangu ni jambo linalolichukulia kwa uzito sana. Kwa sababu naamini kuwa mazingira ya kazi yanategemea sana ushirikiano na heshima. Mi uhakikisha kuwa mawasiliano yangu ni wazi na uaminifu. Nikijitahidi kuwa msikilizaji mzuri ili kuelewa mawazo na mitazamo ya wengine.

Mimi upenda kusoma vitabu vinavyo nijenga kiakili na kunipa ujanja wa mjini. Asa vile vinavyo gusia saikolojia biyashara na wasifu wa watu walio fanikiwa. Navutiwa sana na vitabu vya saikolojia kama vile atomic habits na arobaini na nane loss of power. Kwa sababu vina nisaidia kuelewa jinsi binadamu wanavyo fikiria na jinsi ya kujenga tabia zitakazo nifanya niwe bora kila siku.

Mimi ni mse wa kuwai kinyama. Kusema ukweli naamini sana katika ile methali inavyosema. Mvunja inchi ni mwanainchi na mchelewa hapati nyama. Katika hii husle ya mjini ukichelewa hata dakika tano unaweza kuta mchongo. Ulishanyakuliwa na mse mwingine mjanja. Mimi upenda kuwai ili kuset pace.

Manzee nishawahi gusa haya maeneo na kusema ukweli maonyesho ya sanaa ni sehemu yenye inakupea utulivu fulani wa ajabu. Kuna wakati nilitembelea maonyesho fulani hapa Nairobi na ile vibe ya kucheki michoro sanamu na picha za kustajabisha ilinifungua macho kinyama.

Mimi upenda kununua vitu zangu online. Unajua kununua vitu online inakuaga raisi sana kwa sababu uneza kuwa bado unafanya shuguli zengine na una-order tu vitu online. Ka ni chakula ama vitu zengine za elektroniki, vitu zengine katha. Na pia vitu za mitandaoni inakupatia ruhusa ya kuchagua kile ambacho nataka na kila kitu unakuaga na bei yake tofauti tofauti.